Ninajilinda hidhi ya vitisho vya mtandao kwa kutumia neno siri imara, kubadilisha nyiwa mara kwa mara, na kuepuka kubofia viungo na au kupakua faili zilizo aminika. Pia ninahakikisha nasasishiwa programu zangu mara kwa mara natumia udhabitishaji kwa wa kuhotuba mbili na kueka makini na kushiriki taarifa binafsi mtandaoni.

Uzoefu wa kazi ambao ni muhimu umenifundisha umuhimu wa kuwa na nidamu, uwajibikaji na kushirikiana na wengine, nimejifunza jinsi ya kukamilisha kazi kwa wakati, kushugulika changamoto kwa utulivu na kuthamini maoni ya wenzangu ili kufanikisha malengo ya pamoja kazini.